Naam napenda zaidi mwezi wa disemba kwasababu ni mwezi na ambao sisi huweza kuwa na sherehe nyingi na ni mwezi wa mapumziko Sherehe na kukutana na familia na marafiki au vile vile majirani Pia kuna hali ya furaha na matumaini ya kuweza kuungana na kuweza kuwa kitu kimoja pale kwenye familia watu wengine wanapumzika na kupanga malengo mapya wa mwaka utakaofuata Mimi hupenda zaidi mwezi wa disemba zondefu na kueza kufurahiya na kusherehekea kwa pamoja.

Naam nina mahusiano mazuri na wazee kwa sababu wazee ni watu na ambao wanakufunza mambo mengi haswa mambo ya kuweza kuwa na hekima na adabu kuwa mtu mzuri kwenye jamii Wakati mwingi mimi huweza kukaa na wazee ili waeze kunifunza mambo mazuri kunifunza tabia nzuri kunifunza vitu vya tamaduni ili nieze kuwa mtoto mzuri Mimi ninapokuwa pale na wazee mimi hujisikia nakuwa mwenye raha na kuwa mtu mwenye imani kubwa na kuweza kufunzwa mambo mengi na ambayo ni mambo mazuri Aswa mambo ya kitamaduni ili nieze kujua utamaduni wetu ulivyokuwa na au ulivyokuwa hapo awali Mimi hupenda zaidi kukaa na wazee na nina mahusiano mazuri na wazee ambao ni wazee wakongwe.

Naam nasomea habari mtandaoni kupitia vyanzo mbalimbali vinavyo aminika. Mara nyingi natumia tovuti za habari kama vile bbc aljazera au cnn ni vyombo vya habari vya ndani kwa taarifa za kitaifa mitandao ya kijami kama vile facebook kufuatilia kaunti rasmi za vyombo vya habari na uandishi wa habari. Programu za habari kwenye simu ambazo huleta taarifa mpya kwa wakati au vilevile mimi hutumia kutumia kusikilizia kwa kwenye redio.

Naam mimi hujiandaa vizuri kwa kuweza kuamuka mapema na kuweza kujipanga kile kitu na ambacho utakachoenda kusema kujiandaa kuweza kuandaa mawazo yangu kwa mambo na ambayo nitaweza kuchangia na maswali na ambayo nitaweza kuuliza vile ville mimi hutoka mapema ili nieze kuhudhuria mkutano yule mapema ili nisieze kuwachelewesha Mimi huweza kuenda na mada zingati ili kuweza kuijadili na tuweze kuelewana vizuri maswali na ambayo nitakayouliza yawe maswali na ambayo ni muhimu na maswali mazuri tuweze kuelewana katika maswali yale na tuweze kupata ufafanuzi Mimi huhakikisha nimeeza kufika pale kwa wakati unaostahili ili tuweze kuokoa muda na tuweze kuelewana kwa wakati unaostahili na kwa haraka na njia inayostahili.

Namu inji na ambayo ningependa kutembea ni inji ya uingereza Kwa sababu inji hile ni inji kubwa na inji naambayo inamambo mengi vile vile ina team kubwa za mpira na ambazo ningeweza kupenda kuenda kuziona na kuweza kujua jinzi naambavyo team zile ucheza inji ya uingereza ndiyo inji naambayo mimi upenda zaidi na ningependa kuweza kuitembelea ili kuweza kuona Mandhari ya kule na tamaduni za kule vile zinaendelea nchi ya uingeresa ni nchi kubwa zaidi na ni inji naambayo inajina kubwa na ni inji naambayo inasifa nyingi na ningependa kutembelea inji ile ili kuweza kuona watu wa kule na kuweza kusoma tamaduni za kule na kuzielewa kwa kina na kwa undani.

Naamu mimi hutumia mfumo wa usalama wa video hili kuweza kuweka video zangu sikiwa salama mtu aezi akazitazama wakati wote anapotaka iwapo tu ni mimi nimeza kuumpa uhuru ule au kuweza kumfungulia aeze kuzitazama ni muhimu kuweza kuweka video zako usalama kwa sababu ni vitu nambavo ni vyasiri unaweza kuuna video zako mwenyewe za kujirekodi we mwenyewe na hutaki mtu mwingine haeze kusiona ama hutaki watu waeze kusiona. Kwa hivyo ni muhimu kuweza kuweka video zako usalama.

Naam huwa nina msisimuko na tahadhari kuhusu wasilisho Mawazoni huwa na msisimuko kwa sababu ni nafasi ya kushirikisha mawazo na ujuzi lakini pia huwa na hofu kidogo ya kufanya makosa ili kujiamini zaidi hujiandaa vizuri, hufanya mazoezi kabla na hujikita kwenye ujumbe ninatoa au ninaotaka kutoa kufikisha badala ya kuogopa watu Kadri ninavyofanya, wasilisho mara nyingi, ndivyo ninavyo ninavyo zidii kujiamini na kulifurahia zaidi na kuweza kuwa makini zaidi na mambo ambayo ninayotoa au mawasilisho ambayo ninayokuwa tayari kuweza kutoa.

Wakati wa wasiwasi wangu huwa nafanya mambo kadhaa kunisaidia kutulia na kurejesha utulivu. Mwanzo kabisa kuchukua pumzi ndefu na taratibu ili kutuliza akili na mwili wangu, vilevile kuweza kumaliza mawazo kujipa muda wa kupumzika kidogo na kujitenga na chanzo cha wasiwasi Mimi huwa ni mtu ambaye ninaposhikwa na wasiwasi huwa mtu mtepetevu Wakati mwingine huandika au kuandika mawazo yangu ilikuyaweka wazi na kupunguza msongamano wa akili kusikiliza muziki laini au kufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kukimbia bali si kukimbia kwa kasi sana.

Naam mimi ninavyofanya marafiki wapya ni kuwa wazi na mkarimu kwa watu ni nao kutana nao kuanza mazungumzo madogo kama kusalimiana au kuulizana maswali ya kawaida kushiriki shuhuli au vikundi vyenye msali au msaada yanayofanana kama kazi, michezo au kujitolea Mimi huweza kufanya marafiki wapya kwa kuweza kujitolea au kuweza kuungana nao ili tuweze kufanya jambo ambalo ni jambo nzuri Wakati mwingine kusikiliza kwa makini na kuonyesha heshima kwa maoni ya wengine kudumisha mawasiliano baada ya kukutana kama kukutama ujumbe au salama Mimi hupenda kuwa na marafiki wapya wakati wawote Kwa kufanya hivyo uhusiano hukua polepole na kwa uaminifu na kwa uzuri na kwa heshima ya hali ya juu.

Naam, kitu na ambacho mimi ningeweza kupenda kujifunza kipya ni hili kuwa na mtazamo mzuri nijifunze jinsi ya kutumia vifaa vya teknolojia kama vile kompyuta nieze kuongeza umaarufu wa kutumia kompyuta na kuweza kuongeza viwango vyangu vile vile ningependa kujua kuweza kutumia vitu na ambavyo ni vya elektroniki kama vile kutengeneza elektroniki na kuweza kutengeneza vitu vile kama vile ni televisheni iwapo tu imeharibika, nieze kuitengeneza nieze kuwa na ujuzi ule vitu hivyo ndivyo vitu na ambavyo napenda kuweza kujifunza, ili nieze kuvijua na ni vitu vipi ya kwangu nieze kujua vizuri na nieze kuwa na ubora huo wa kutengeneza vitu kama hivyo.

Naam, nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana, maana ambayo ni maana nzuri. Napenda kuanza siku kwa kumshukuru Mungu kwa uhai na afya nzuri Mara nyingi natumia muda wa watu wakaribu kama familia au marafiki wachache ili tuweze kusherehekea kwa pamoja, tukizungumza, tukicheka na kushirikiana, chakula Si lazima iwe sherehe kubwa, hata kukaa pamoja nyumbani au kwenda sehemu tulivu hunitosha. Pia napenda kujitafakari siku hiyo, au kuitafakari siku hiyo kwa kina. Kuangalia mambo niliyoyafanya au mambo nitakayoweza kuyafanya siku hiyo au mwaka uliopita mambo na ambayo niliyaweza kuyafanya, na kuweka malengo mapya kwa mwaka unaofuata.

Naamu, ninapokuwa na marafiki zangu, mimi hupenda kweza kucheza nao au kutembea nao ili tuweze kufurahia pamoja, tuweze kujangalia mandhari au mazingira vizuri kwa pamoja Aswa wakati ya mchezo, sisiweza kushiriki mchezo mbalimbali kama vile kupiga mbizi, kuogelea au kucheza mpira wakandanda kwa sababu ni kitu nambacho mimi hupenda zaidi mimi hupenda kukana marafiki zangu ili tueze kufanya mambo mengi nambayo ni mambo ya kutufurahisha.

Naam na kipawacha kuwasiliana vizuri na watu au wenzangu na weza kusikiliza kwa makini kuelewa mawazo ya wengine na kueza kuyafuato na kuyarekebisha na kuelewa mawazo yangu kwa njia ilio wazi na rahisi. Pia nina uwezo wa kujifunza haraka na kujipanga vizuri ninapopewa jukumu jipya au kazi ingine au kusimamia kazi. Kipawahiki hunisaidia kushirikiana vizuri na wenzangu au timu ya kazi. Kutatua changamoto na kufanya kazi kwa ufanisi katika mazingira ya timu ili kufanya kazi zetu ziwe kazi bora.

Naam, kitu nambacho hunifurahisha sana ni wakati mtu anapofanya jambo mzuri, jambo la busara, kama vile kueza kumsaidia mtu anayihitaji usaidisi au mtu nambaye hajiwesi. Jambo hilo hunifanya mimi nifurahia saidi na kuona mtu yule akiwa mtu wa maana zaidi kwenye jani na hata kwenye kijiji. Mtu huyu anapofanya hivohua, anaeza kumfanya mtu yule awe na muonekano mzuri na kueza kumsaidia mtu yule ili aeza kupata lishenzuri, iwapo ni chakula au mafasi au vile vile kueza kumsaidia kwa fedha za kueza kujikimu kimaisha au za kununua madawa ili aeza kuhitengeneza hafya yake. Mtu yule anapofanya kitendo kile mimi hufurahia saidi na hupenda kitendo hicho kwa sababu mimi hupenda watu nambao wanasaidia jami.

Naam, mwandishi nimpendaye zaidi ni waandishi wawili, waandishi waliobobea, waandishi wenye vitabu vizuri vya kiswahili, Ken Walibora na wala bin Walaa. Ken Walibora ameweza kuandika vitabu na ambavyo ni vitabu muhimu na vitabu hutumika zaidi shuleni. Vilevile wala bin Walaa, vilevile ameweza kuandika vitabu vizuri na vitabu vinavyotumika na wengi. Waandishi hawa wawili wameweza kuandika vitabu na ambavyo ni muhimu na husaidia wanafunzi kwa kuweza kutengeneza kiswahili sanifu au kiswahili mufti. Viswahili hivyo huwa ni vitu nambavyo husaidia wanafunzi kwa kuweza kuandika insha na ambazo ni insha tamu na kuweza kuwapa methali nzuri na kusoma vitu nambavyo ni vya muhimu. Waandishi hawa ndio waandishi waliobobea na waandishi wa vitabu vizuri.

Naam kusubiri kwenye mustari huwa kuna changamoto kidogo kusubiri kwenye mustari pia hasa kama kuna watu wengi au mambo ya kufanya lakini hujitahidi kwa kufumilia na kutumia muda huo vizuri kama kufikiria mambo yangu kupanga ratiba au kuangalia kinachoendelea karibu nami Naamini kusubiri kwa utulivu, kuna saidia kuepuka msongo wa wa mawazo na kuheshimu wengine, waeze kuhudumiwa ili naamini weze kufikiwa pia.

Naam, mimi hupenda kunywa chai ya masiwa. Chai ile hua inanipa utulivu na kuweza kunichangamua. Chai ya maziwa hua ata husaidia mtu wakati una unahisi njaa. Iwapo hujakula kwa mda au hujakula kwa masaa kadhaa chai ile inaeza ikakusaidia kwa kuweza ku kushikilia ili uweze kungoja kama uta uweze kuandaa vyakula. Chai ya maziwa ni nzuri saidi, huwa inasaidia hata kwenye kuweza kukupa nguvu, maziwa husaidia kwa kuweza kuongeza proteini kwenye mwili. Chai ya maziwa ndio nzuri na ndio mimi ni hutumia ama kinywaji changu, asubuhi ninapo amka.

Naamu, mimi hutazama video zangu kwa kupitia mtandawa wa Facebook, YouTube, au TikTok. Sana sana mimi hupendelea kutazama video za TikTok kwa sababu ni video fupi zinachukua muda wa sekunde 30 yao dakika moja. Ikienda sana huenda ni dakika tatu. Video sile hua ni video za vichekesho na hua sinanitengenesea siku kuniondolea uchovu na kweza kuniondolea msongo wa mawazo. Mimi hupenda kutazama video za mtandao wa TikTok.

Ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Teknolojia hii huniwezesha kuwasiliana kwa urahisi zaidi kama kutumia sauti badala ya kuandika meseji au barua pepe. Pia hutumika kwenye vifaa kama simu za mkononi, wasilisho za mtandaoni na hata programu za kutafsiri lugha. Teknolojia ya sauti inafanya mambo kuwa rahisi na haraka unapowasiliana na watu kama vile familia yako ama ata kuweza kuwasiliana na timu na ambayo unafanya kazi pamoja teknolojia ya sauti ni rahisi na ni haraka kwa kila mtu.

Naam, mimi hutumia nenosiri tata, ninachanganya herufi kubwa, herufi ndogo, nambari au alama malumu kuifanya iwe ngumu kuitabiri. Huwa natumia vitu vingine ili kuweza kama vile password ili kuweza kuieka iwe ngumu zaidi. Huibadilisha mara kwa mara ili mtu asieze kugundua. Huwa natumia programu za kuhifadhi nenosiri kama password manager ambazo zinahifadhi nenosiri zako. Kwa usalama na kukusaidia kuyakumbuka kwa haraka ushiriki nenosiri lako hakikisha huwezi kushauriana nenosiri na mtu mwingine au kuandika mahali panapo onekana kwa urahisi mimi huweka nenosiri zangu salama ili mtu asije akajua au asije akagundua nenosiri ni gani ninayoitumia zaidi.

Naam Napenda kusoma habari mitandaoni zaidi kuliko kwenye gazeti Kwa sababu habari mitandaoni huwa za haraka na zinapatikana kwa urahisi kupitia simu au kompyuta Pia mitandaoni kuna vyanzo vingi vya habari tofauti kama magazeti blogo na mitandao ya kijamii Hivyo ninaweza kupata mitazamo mbalimbali kuhusu tukio moja na kuweza kupata habari zile kwa kina na kwa urahisi.

Naam mafanikio niliyoya dhamini zaidi kazini ni uwezo wangu wa kutimiza majukumu yangu kwa wakati unaostahili na kwa ubora mzuri. Ninajivunia jinzi nilivyoweza kushirikiana na wenzangu katika timu, kusaidia kutatua matatizo na kuleta mawazo mapya yanayosaidia kuboresha kazi. Pia nadhamini sana kujifunza stadi mpya na kujiendeleza kitaaluma ili kuweza kuongeza viwango vyangu vya kufanya kazi Kwani hivyo hunifanya niwe mtaalamu bora na kuongeza mchango wangu kazini.

Nikipumzika nyumbani napenda kufanya mambo yanayonifanya nijisikie furaha na utulivu. Vilevile, napenda kusoma vitabu au kusikiliza muziki mzuri unaonifanya nijisikie raha na kupata utulivu, Wakati mwingine hufanya kazi za nyumbani kama kupika chakula, kipendacho, nikipendacho na kutazama filamu pamoja na familia. Pia napenda kutumia muda kuzungumuza na watu wa karibu huweza kuwasiliana vizuri na kupeana mawaidha kama familia au marafiki kwani hilo hunifanya nijisikie kuungana na kupumzika akili. Mara nyingine napenda pia kutembea kidogo au kufanya mazoezi nyumbani.

Naam, mtu nambaye aliyenifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu ambaye aliweza kunifunza kuwa mtu bora na mtu mwenye hekima, mtu mchangamfu na mtu mchapa kazi, kwenye maisha haya ya sasa mzazi wangu ndiye mwalimu wangu mzuri, ambaye ameweza kunifunza mambo mengi, na mambo ya kufana. Mambo ya kunisaidia kwenye maisha na kunielekeza niwe mtoto mzuri mzazi wangu ndiye mwalimu mzuri zaidi, maishani mwangu na mtu ambaye ninaye mdhamini zaidi, na kumpenda na kumheshimu zaidi.

Naam. Mimi hupenda kutazama mchezo wa kadanda au riadha kwa sababu michezo ile hunipa motisha ili nami vile vile niweze kuweza kuishiriki Mimi huweza kucheza michezo mingi ili nieze kujiimarisha viwango vyangu vya uchezaji vile vile pia nami niweze kushiriki michezo mikubwa na au michezo ya kitaifa Haswa upande wa kadanda mimi hupenda zaidi ili kuweza kutazama kadanda ili nieze kuona vitu ambazo wanatumia au style ambazo wanatumia nami nieze kuenda kuzitumia nieze kuongeza uchezaji wangu wa kadanda upande wa riyadha vile vile mimi huangalia vizuri wanapokimbia ili nieze kuongeza mwendo wangu kuweza kuongeza kasi Mimi hupenda riyadha na mchezo wa mpira wa miguu.

Naam mimi hupanga ratiba, naanza kwa kueka orotha ya kazi zinazohitajika kukamilishwa na kuzipanga kulingana na umuhimu na mda wa kukamilika kueka malengo madogo niagawa kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo ili ziweze kuwa rahizi kushugulikia na kuepuka kuhisi msongomano wa kazi kuzuia usumbufu ninahitaji kuepuka mambo ya nayoweza kunisumbua kama simu ujumbe wa papo kwa papo au mazingira yasiofaa kujituma kwa umakini na zingatia kazi ninayoifanya nayo kwa kikamilifu bila kuzungumza au kupoteza mda, kazi zile mimi huzieza kuzimaliza vizuri na kuzimaliza kwa wakati unaostahili na kuweza kumaliza msongo wa kazi nyingi.

Naamu ninasafisha vifaa fiangu mara kwa mara kulingana na matumizi na mazingira ninayo fanyia kazi kwa wakati fifaa vya kila siku kama simu, kompyuta, kibao au laptop usafishwa angalau mara moja kwa wiki ili kuondoa vumbi ni kuwaruzo na bakteria Kwa fifa vina vyotumika kwenye mazingira ya kazi gumu au nje kama vyombo vya ulinzi au zana za kazi usafishwa mara baada ya matumizi au kila baada ya siku chache ili kuzieka zikiwa fifa visafi.

Naam zoya nililojenga ni kupanga ratiba ya kazi na shuguli zangu kila siku, hii inani saidia kuwa na mpangilio mzuri wa mambo, ninapanga muda kwa shuguli mbalimbali na kuhakikisha sina kuchelewa au kueza kufika wakati usio stahili, kusahau jambo muhimu, kupanga ratiba pia unitia moyo kufanya kazi kwa ufanisi na kunifanya nione maendeleo nikienda siku hadi siku Pia niimejifunza kujiwekea malengo madogo ya kila siku ambayo huniwezesha kushugulikia mambo kwa hatuwa ndogo ndogo ili kuweza kusifanikisha ili kuweza kuweka mambo yango yawe mazuri.

Naam, mimi hupenda kuamka mapema na kulala mapema ili nieze kufanikisha mambo yangu na kuweza kuraukia kazi zangu mapema mimi hupenda nina mazoea ya ya kuamka mapema ili kuweza kujipanga mapema nieze kuwahi kazini, nieze kufanya kazi zangu taratibu na kwa upole Unapoamka ukiwa umechelewa huwa mtu ni mtu na ambaye hufanya kazi zake kwa haraka na huwa mtu ule hupata uchovu kwa haraka Kwa hivyo mimi hupenda kuamka mapema na kulala mapema ili nieze kufanikisha mambo yangu vizuri.

Naam mimi huenda sinema mara moja kwa siku wakati wa jioni ninapomaliza kazi zangu au napomaliza shughuli zangu za siku Mimi huenda sinema jioni ili kuweza kujiburubisha na marafiki zangu kuweza kujua mtaa umeshindaje kuweza kuona mambo mapya Mimi hupenda kuenda sinema masaa hayo ya jioni ili kuweza kujituliza pale kuweza kutoa uchofu bada ya siku ndevu ya kasi kwenda sinema jioni ndio mda mzuri sababu twaweza kutenge kuweza kutangamana na marafiki zako pale mweze kuongea mambo na ambayo ni mambo mzuri Mtazame sinema na ambazo ni za mafunzo sinema mzuri za vichekesho pia.

Naam, nimewahi kununua tiketi za tukio mbalimbali kama vile michezo, riadha maonyesho ya mziki au tamasha kununua tikiti hizo, kuna nifanya niweze kufurahia burudani na kusherehekea pamoja na marafiki au familia. Pia nina njia nzuri ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo baada ya kazi na au masomo. Mara nyingine napenda kununua tiketi mtandaoni kwa urahisi na haraka.

Naam, mimi hupenda kupanda mlima haswa wakati wangu wa mapumziko au wakati wa likizo ndefu kama likizo ya disemba Mimi hupenda kuenda milimani na kuweza kujumuika na marafiki zangu twende tukapande mlima tuweze kujiangalilia mlima huko juu ulivyotulia kuweza kuangalia nchi inavyotulia Unapopanda pale mlimani huwa utaona miti ya kila aina utaona vitu ambavyo havipatikani huku chini au huku ardhini pale mlimani pana vitu vingi sana vya kuweza kuangalia Hata vile vile unapopanda pale mlimani utaeza kuona nchi yenyu vizuri na ama uweze kuona mtaa wenyu vizuri bila shida zozote.

Naam, napenda sana kujaribu teknolojia mpya ili niweza kuboresha viwango viangu vya utumizi wa teknolojia. Teknolojia mpya huleta njia mpia za kufanya mambo kwa urahisi haraka na kwa ufanisi saidi. Napenda kujifunza jinsi fifa na programu mpia zinavyo weza kuboresha maisha yangu binafsi na kazi. Pia kujaribu teknolojia mpia kuna nifanya niweze kubaki kisasa na kushinda na katika mazingira ya kazi ya navyobadilika kwa haraka.

Naam mimi hupenda mwanga wakati kwa sababu mwanga wakati ni mwanga ni ambao ni mzuri kwa kuweza kutumika na binadamu Wakati mwngine unaweza kupata mwanga mkali au mwanga wajuu zaidi unaweza hukakudhuru macho na kukuletea shidaza macho Kwa hivyo mimi hupendelea zaidi kuweza kutumia mwanga wakati kwa sababu mwanga wakati ndio mwanga salama kwa macho ya binadamu na vile vile kwa matumizi ya nyumbani Mwanga wakati ndio sahihi na ndio mimi hupendelea kuutumia zaidi kwa sababu ni unaleta halinzuri kwenye macho yako na haitaweza kukuletea madhara ya macho.

Naam, kucheza michezo ya video mara kwa mara, michezo hii hunisaidia kupumzika na kustarehe baada ya siku ndefu za kazi au masomo. Pia michezo ya video huongeza uwezo wa kutatua matatizo yanayo kukumba, kufanya maamuzi haraka na kushirikiana na wachezaji wengine mtandaoni Hata hivyo ninajitahidi kueka muda wa kucheza michezo ili isifurugike au isifuruge shughuli zangu za muhimu kwa ujumla. Michezo ya video ni burudani nzuri na njia ya kujifunza mambo mapya kwa njia ya kufurahia na kuweza kufurahia na wenzako vizuri pale mtandaoni mnaposhirikiana mchezo huo wa video.

Na mimi hutumia nenosiri ninahakikisha nenosiri langu ni tata lina mchanganyiko wa herufi vile vile kuweka programu na mifumo ya ulinzi Natumia antivirus na firewalls kwenye vifaa vyangu ili kuzuia virusi na mashambulizi ya mtandao vile vile wakati mwingine kuepuka kubofya viungo visivyo lingana na maoni yangu sipendi kubofya lakini au viungo vingine au link na ambazo si nzuri kwenye mitandao kuweka taarifa binafsi kwa umakini sipendi kushiriki taarifa zangu binafsi kama nambari za simu au vitu vingine na ambavyo ni vitu muhimu zaidi kwangu.

Naam, mimi hupanga muda vizuri naanza kwa kuandaa orotha ya kazi na kupanga vipindi maalum vya kufanya kazi kila kazi bila kuvurugwa kuweka malengo wazi, najiwekea malengo madogo na makubwa ili niweze kufuatilia maendeleo yangu kwa urahisi, kuepuka usumbufu, ninaweka simu kwenye mode ya kutulia au kuzima taarifa zisizo za hitajika ili niweze kuzingatia kazi. Vilevile mimi huweza kuepuka mambo ambayo ni mambo yanaeza yakaniharibia kazi kama vile kuondoka mahali pana kelele nyingi au kuweza kujifungia mahali ambapo ni pazuri niweze kuifanya kazi yangu.

Naam mkate wa ngano au ule unaofanana na mkate wa kienyeji Nimi hupenda zaidi mkate huu huwa na latha nzuri unakaa kwa muda mrefu bila kuharibika haraka na ni mzito kidogo hivyo hutoa nguvu nzuri Pia napenda mkate wa holwit Kwa sababu huu ni wenye afya zaidi na hutoa virutubishi vizuri vile vile mkate wa king's meal huwa ni mzuri na mkate laini Wakati mwingine napenda pia kujaribu aina tofauti za mikate kama mikate wa maziwa, mikate wa mboga au hata mikate yenye viungo kama aliseti na mizeutuni kwa latha tofauti ili niweze kujua ni mikate upi nitakao utumia kwa siku zijazo.

Na mimi huweka mipaka ya mda ninajitahidi kukamiliza au kazi katika mda uliopangwa na kutochukua kazi nyumbani ispokuwa ni lazima ila hii hunisaidia kuhakikisha kuwa ninamda wa kupumzika na kuwa na familia au marafiki vile vile kupanga ratiba tofauti ninatenga mda maalumu kwa ajili ya kazi na wakati tofauti kwa ajili ya shuguli binafsi kama kupumzika burudani au kufanya mazoezi kujifunza kusema hapana Inajifunza kusema hapana kwa kazi au majukumu ya ziada wakati na hizi ya mezidi uwezo wangu au ya menidiri maisha yangu binafsi Kwa sababu kufanya kazi nyingi za ziyada zinaaza zika kuletea uchovu na ushindwa hata kufanya kazi yako inayostahili.

Naamu, mimi hupenda kujaribu vyakula vipia kwa latha nzuri kama vyakula vile vya kijapanis au vyakula vya inchi tofauti Hili niweze kujua vyakula vya na ambavyo huwa wanavitumia kama ni vyakula vizuri kama vyetu Kwa sababu sisi kama wakenya au tamaduni zetu za Kenya sisi utumia vyakula vya kienyeji kama vile kula mihogo na vitu vingine kama ugali na mboga za kienyeji Kwa hivyo ningependa kujaribu vyakula vya vipia kama vile vyakula vya ki Japanese nieze kujua vyakula vyao vile vinavyo kuwa na latha kama ni latha tamu au ni latha isiofurahisha au isioridhisha ningependa zaidi kujaribu vyakula vipia nieze kujua vyakula hivyo ni vyakula vya inagani.

Naam, mimi hutumia simu yangu kwa kuweza kuwasiliana na familia wana kijiji na vile vile marafiki simu yangu mimi huitumia kwa kuweza kutuma ujumbe mfupi, kutuma barua pepe au kutuma vitu na ambavyo vinahitajika kazini iwapo ni mawasiliano ya kazini vile vile hutumia simu kwa kuweza kuwasiliana na timu ya kazi simu ni kitu na ambacho kina mawasiliano ya haraka na mawasiliano ya kueza kuwezesha mtu kujua kitu na ambacho kinaendelea au kueza kusaidia mtu kueza kujua kitu kinacho endelea au kinacho takikana pale kazini ama ata pia pale nyumbani.

Naam, napenda kuangalia nyota wakati wa usiku na angavu na ukiwa mahali penye utulivu kama shambani au pwani kuangalia nyota hunitia hisia ya utulivu na hutufanya tufikirie mambo makubwa kama maisha, ndoto na wingu la ulimwengu Pia ni njia nzuri ya kupumzika akili au kupumzisha akili na kufurahia uzuri wa asili Wakati mwingine napenda, kujifunza, kuhusu manjina majina ya nyota na hadithi zinazohusiana nazo Wakati mwingi wa usiku, wakati kuna anga nzuri au anga tulivu, anga isio na mawingu mengi Mimi hutoka inje ili kuweza kuangalia nyota na ambazo zinang'aa zaidi, na ambazo ziko mbali zaidi na dunia.

Naam, napenda kula ugali zaidi kwa sababu ni chakula kinachopatikana kwa urahisi, kinaladha nzuri na kinafaa kula na vyakula mbalimbali kama mboga za kienyeji, samaki au nyama, vile vile maharagwe. Ugali pia ni sehemu muhimu ya mila na tamaduni nyingi katika maeneo yetu. Na huwa chakula kinachofanya mtu ajisikie kushiba kwa muda mrefu. Hata hivyo wakati mwingine napenda pia kula wali hasa wakati kuna mchanganyiko mzuri wa mboga au michuzi kama vile maharagwe ya nyama au maharagwe na viazi. Kwani wali huwa laini na huwa na ladha tofauti kidogo kulingana na wali ulioandaliwa.

Naam, mimi huweka taarifa binafsi kwa uangalifu, sipendi kushiriki taarifa nyeti kama amuani, anuani yangu kamili nambari za simu au maelezo ya kifedha. Kwenye mitandao ya kijamii au tovuti zisizo salama. Mimi huweka mipangilio ya faragha, ninahakikisha napanga mipangilio ya faragha kwenye account zangu za mitandao ya kijamii ili kuweza kuthibitisha na anwani na vile vile naweza kuona habari zangu vizuri Mimi hutumia nenosiri, imara na tofauti kwa kila account Hii hunisaidia kulinda akaunti zangu na kupunguza hatari ya kuibiwa taarifa na watu ambao huweza, wakaweza ku hack mitandao yangu.

Naam, ningependa kupata mafunzo ya ujuzi wa mawasiliano bora kazini na wenzangu, usimamizi wa wakati na matumizi ya teknolojia za kisasa kama programu za ofisi au Google Workspace ili kuongeza ufanisi katika kazi. Pia mafunzo ya usimamizi wa mradi na kutatua changamoto za kazi yatasaidia sana. Vilevile ningependa kuweza kujifunza vitu ambavyo ni vipya ili kuweza kujiboresha kwa viwango vyangu vya kazi. Ningependa kupata mafunzo ambayo ni mafunzo maalum na mafunzo mazuri ili niweze kuimarika na kuweza kujiinua kwenye kazi yangu.

Naam kila asubuhi ninapoamka mimi hujiandaa vizuri kupiga mswaki kunawa uso na kuweza kutoka kuweza kupata mazoezi mepesi kama vile kukimbia Ninaporudi baada ya mazoezi mafupi huja natengeneza chai najipanga vizuri kutoka kuwahi kazini Ninapofika pale kazini ninapanga mipangilio ili niweze kufanya kazi yangu kuipanga vizuri na kuimaliza kwa wakati unaostahili ili niweze kupata muda wa mapumziko.

Naam, chakula na ambacho mimi hupenda zaidi ni wali kwa sababu wali ni chakula na ambacho ni chepesi hunisaidia haswa wakati ninapoenda kwenye mazoezi kama ni kukimbia au mazoezi ya jimu kuinua viuma vizito wali hunisaidia zaidi kwa sababu si chakula na ambacho ni kizito vile vile haswa wakati wa usiku mimi hupenda kutumia wali ili ninapoenda kulala niwe niko sawa na nisije nikapata uzito mwingi wa tumbo. Wali ni kitu na ambacho ni kizuri kwa sababu hakiongezi madini mengi kwenye mwili na vile vile ni rahisi kutengeneza wali.

Naam, mimi hupenda kuwa mahali na mpapo ni mahali safi, mazingira ya kupendesa, mahali pana muonekano mzuri, mandhari nzuri Kwa sababu mimi hupenda kujiweka ni kiwa mtu safi na kuweka mazingira yangu ya kiwa mazingira safi mahali na ampapo mimi hupenda zaidi ni mahali mandhari huonekana ikiwa mandhari nzuri pana bustani ya maua au nyazi yake ni ya kijani zaidi na ya kufutia mahali pale hupa mtu mwonekano mzuri na kufanya mtu weze kutulia pale kwa mzuri na kuweza kupata nafuu kupunguza msongo wa mawazo mahali pale pia ni pazuri pa kuweza kupigia picha na ambazo unaweza ukaposti kwenye mitandao yako ya kijamii.

Naam, hesabu ni kitu nambacho usaidia binadamu, hasoa hesabu wakati mwingi hutumika saidi, mahali popote wendapo hesabu ni kitu nambacho hutumika uwezi ukaishi kwenye maisha haya ya sasa bila kutumia hesabu, kula pia ni hesabu, kupika ni hesabu, kutembea ni hesabu, kufanya masoesi ni hesabu Kila kitu kwenye dunia ni hesabu. Hesabu ni kitu nambacho mtu haizi kuishi bila. Na mimi hupenda hesabu saidi kwa sababu ni kitu nambacho ni lazima uweze kukifanya. Iwapo ni kulala vile vile la sima upige hesabu. Iwapo ni kutengeneza kitu au unapanga vile utakavyo pika vile vile ni hesabu.

Naam, kitabu na ambacho ninachokipenda zaidi ni kitabu cha historia ili kuweza kujua historia za kitambo na kuweza kufafanua mambo na ambayo yalikuwa ya kale kama vile kuweza kujua wanyama walio kuwa wa kale wanyama wakubwa kama vile dinosaurs na wanyama wengine na kuweza kufumbua mifupa na ambayo ilikuwa mifupa ya kitambo na ambayo hatujui ilikuwa ya nini historia huwa ni kitabu na ambacho husaidia mtu zaidi na kuweza kupa mtu mafunzo na ambayo ni mafunzo ya umuhimu zaidi historia ndiyo kitabu na ambacho mimi hukipenda zaidi na hukipenda kukitumia wakati wangu mwingi Haswa wakati wa mapumziko wa wakati wa likizo Mimi hupenda kusoma historia zaidi ili kueza kujiongeza ujuzi na kueza kujua mambo na ambayo ni mambo muhimu.

Naam ni na timu mbili na ambazo mimi huzipenda zaidi moja ya pale Uingereza iyo ingine ni ya Uhispania timu ya pale uingereza mimi na ambao huipenda zaidi ni timu ya Manchester City kwa sababu timu ile ni timu bora duniani timu na ambayo ina wachezaji wa haiba ya juu, na wachezaji na ambao ni wachezaji wazuri na wachezaji wazoevu timu nyingine ya pale Uhispania ni timu ya Barcelona hucheza mchezo mzuri mchezo wa tikitaka na mchezo na ambao ni wa kuvutia huwa inahujumu timu zingine na kuweza kushinda vikombe na mbavyo ni vikombe muhimu kama vile copa del rey na kikombe cha laliga vile vile, timu yangu ya Man City na ambayo niipendayo zaidi huwa inashinda vikombe na ambavyo ni vikombe vizuri kama vile, Premier League na vikombe vingine kama Champions League, timu ya Man City hucheza mchezo mzuri na mchezo wa kuvutia Mchezo wa kuweza kushangaza na kuweza kupiga mpira wa tikitaka na mpira wa kisasa Man City na Barcelona ndizo timu na ambazo mimi huzipenda zaidi ndizo timu za mpira wa miguu na ambazo mimi nazipenda na huzisupporti zaidi.

Naamu napenda sana historia kwa sababu ni historia ni kitu na ambacho hunitoa fursa ya kuelewa jinsi dunia ilivyo badilika kujifunza kutokana na makosa na mafanikio ya zamani pia historia hutoa maarifa ya tamaduni watu na matukio muhimu ambayo ya na tufundisha kuwa na mtazamo mpana zaidi kuhusu maisha na jamii vilevile historia ni kitu na ambacho kita kufunza jinzi dunia iliviyokuwa nyakatizile za kitambo na kuweza kukufafanulia mambo mengi zaidi.

Naam mimi hupenda kutembea msituni ili kuweza kupata hewa safi kuweza kujiangalia miti na ambayo ni miti muhimu miti ambayo ni miti maridadi kujiangalilia mandhari ya pale msitu vile vile unaweza ukapata wanyama na ambao hujawahi kuwaona, upate ndege na ambao ndege maridadi kama vile kasuku, chiriku una nyimbo zile zao za kelele huwa ni kelele nzuri za kutuliza mtu Chiriku ni ndege mdogo lakini ana kelele nyingi na ambazo ni kelele tamu pale msituni unapotembea pale utapata vitu vingi na ambavyo ni vizuri. Kwa hivyo mimi wakati wangu mwingi wa mapumziko napenda kutembea msituni sana.

Naam mara nyingi mchana mimi hupenda kula chakula kilicho rahisi na chenye lishe nzuri kama vile wali na nyama au samaki pamoja na mboga mboga za kienyeji kama sukuma wiki au mchicha au managu Pia mara nyingine hupendelea ugali na maharagwe au wali na kuku Mimi hupenda vyakula hivyo kwa sababu huwa ni vyakula rahisi kutengeneza na ni vyakula zenye lishe bora.

Naamu, mimi ninamazoe ya kupiga picha. Haswa ni napokuta mahali na mbapo panapendeza, mahali na mbapo pana bustani mzuri, au mahali na mbapo mandhari yake inamuonekano mzuri. Mimi upiga picha ili kuweza kuweka kumbu kumbu za mahali na mbapo ni meweza kupatembelea mahali na mbapo ni pazuri. Picha zile mimi usihifadhi vizuri kwenye simu yangu na wakati mwingine naeza nika ziposti kwenye mitandao yangu ya kijami kama vile Instagram na Facebook Mimi hupenda kupinga picha zaidi ili nieze kueka kumbu kumbu za mahali na ambapo nimeza kupatembelea au kumbu kumbu za mahali na ambako nimeza kuenda na kupatala na marafiki zangu au mahali na ambapo tumeza kutembea na marafiki zangu Tukaiza kuburudika na kupata raha kwa pamoja.

Naamu, mimi nina mazoya kuwafuga wa nyama kama vile ngombe kwa sababu ngombe ni mnyama mzuri na anafaida nyingi. Vile vile mbuzi mimi huweza kuwafuga asuwa mbuzi wa masiwa au mbuzi wa nyama. Nyama ya mbuzi huwa ni tamu zaidi na inamanufa mengi muilini au supu ya nyama ya mbuzi au mifupa ya mbuzi huwa inasupu nzuri ambayo husaidia mtu sana kwenye afya yake na kuweza kuboresha afya ya binadamu. Mbuzi mimi humfuga kwa sababu ni mnyama na mbae, hana matumizi mingi au hatumi chakula kingi na hana hasara nyingi mbuzi ni mnyama na ambae ni mzuri zaidi kwa kuweza kumfuga pale nyumbani au kwa mkulima mdogo anayanza kufuga Anaeseanza kufuga mbuzi, haende hivo apande tu, ili haize kupata adi, muelekeo mzuri na kuweza kufuga wanyama wakubu kama ngombe, ngurue na vitu vingine.

Naam, kazi za dharura zinahitaji umakini na haraka na utaratibu mzuri ili kuzieza kuziboresha. Mimi napenda kwanza kutathmini hali ili kuelewa ni ainagani ya dharura na kiwango chake ili kuweza kuifanikisha fizuri. Kisha ninachukua hatua za haraka lakini kwa utulivu, kuhakikisha usalama wa hatua na mali zao zikosalama. Pia napiga taarifa kwa watu husikia au utoa huduma wa dharura na kuhitaji au kuhitajika. Muhimu ni kiendelea kuwasiliana vizuri na kushirikiana na wengine vizuri ilikuweza kuimarisha viwango vile na kufanya kazi zile saa darura siyeze kufanyika vizuri.

Naam asubuhi hii niliweza kufanya kazi za nyumbani na kuweza kuzitimiza ili siziweze kurundikana pale na kuweza kujipanga nikapata chai yangu na kuweza kujitayarisha kuenda kazini Nilipowahi pale kazini na kuweza kufanya kazi zangu vizuri ili nijeze kusimaliza kwa wakati na nipate vile vile muda wa kuweza kupumzika kupumzisha akili yangu pia na kupata muda na ambao ni mzuri wa kusikiliza mziki ya kutuliza mwili.

Mimi hujifunza umuhimu wa mazoezi ya mwili na anapenda kufanya mazoezi angalau mara tatu kwa siku au kwa wiki Hii inaweza kuwa kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi nyumbani kama vile yoga au viungo rahisi vile vile mimi huenda mazoezi ni ili kwenye jimu ili kweza kuinua viuma vizito mazoezi hunisaidia kuongeza nguvu kwenye mwili kuboresha afya yangu ya moyo na filevile kuweza kujienga mzuli na kuondoa msongo wa mawazo Mimi hupenda kufanya masoezi zaidi hasoa wakati wa mapumziko au wakati wangu walikizo mdamuingi hutumia kufanya masoezi.

Naam, tukio umuhimu katika maisha yangu ni pale nilipopata nafasi ya kujifunza na kuelewa kusaidia watu kwa njia mbali mbali watu wasiojiweza au watu wanahitaji msaada Hii ilinifanya kuelewa umuhimu wa elimu na kuelewa umuhimu wa kuweza kusaidia watu mawasiliano ya ndani na kusaidia watu kwa majukumu mengine nambayo kama vile ni fedha au kuweza kuwapa chakula watu wasiojiweza kuweza kuwalipia fedha za kuweza kusoma shuleni.

Naam nina kumbukumbu nyingi za shuleni haswa pale tulipokuwa na wanafunzi wenzangu, tukiweza kushiriki mashindano ya kushindana kusoma. Mashindano hayo ya likuwa mazuri na vile vile huwa ya naongeza ubunifu wa wanafunzi na kueza kujiamini katika masomo wanayoshiriki. Mashindano yale tuliweza kushindana shule kadhaa na shule yetu ilieza kuibuka na ushindi na kueza kutuzwa. Tuliweza kushindana pale vizuri na kuweza kuibuka washindi kwa kusoma vizuri na kusoma kwa kuto sita sita Kumbu kumbu hizo ni nazikumbuka hadi wa sasa na nikumbu kumbu mzuri kwangu hadi wa leo.

Naam, team bora ya mpira wa kiragbi wa marekani kwa sasa ni U.S. Eagles. Hii timu ni rasmi ya taifa ya marekani inayoshiriki mashindano makubwa ya kiragbi kama vile rugby world cup na mashindano ya kontinenti kama rugby american championship. U.S. Eagles wanajulikana kwa kazi yao nguvu na mbinu za kipekee. Ingawa kiragbi bado hakijawa maarufu sana kama mpira wa miguu au mpira wa raga American football inchi marekani timu hii imekua ikionyesha maendeleo makubwa na kushindana na timu bora duniani kama file timu za Kenya au timu za nchi zingine.

Naam mimi hupenda kucheza ngoma haswa ngoma za kitamaduni, miziki na ambayo ni ya kitamaduni, na nyimbo ambazo zina ngoma na ambazo ni beats zake ni nzuri. Mimi hupenda kuzicheza zaidi ili kuweza kujipa raha na kuweza kuupa mwili wangu nguvu, kuweza kulegeza mwili kwa kucheza ngoma zile, kama vile kudansi au kupiga densi na wenzangu, marafiki zangu, tukijutumbuiza kwa ngoma za kitamaduni. Vile vile napenda kuziangalia watu wanavyocheza na mimi neweze kuongeza umaarufu wangu wa kucheza ngoma zile kwa sababu ukicheza ngoma zile unapokuwa na msongo wa mawazo huwa mtu msongo ule humuondokea na kuweza kutulia na kutuliza akili na unaweza ukajenga afya yako iwe imara.

Naam siku sa mfua napenda kufanya shuguli zinasofanya niwe na furaha na kuwa na manufaa hata kama hali ya hewa si ya kawaida vitu hivi hunisaidia zaidi kuweza kujikinga na baridi kama vile kusoma vitabu au kusikiliza hadithi nzuri kuangalia filamu au vipindi na ambavyo ni vipendavyo kama vile kipindi cha selina sisi huweza kutahasama kipindi chile pamoja na familia kufanya mazoezi ya nyumbani kama yoga au stima za mwili za kawaida ili kueza kuboresha afya yangu na kueza kujipa masoezi mingi ili kutuoa baridi mwilini vile vile kupika chakula kitamu na cha kufurahia au kufurahisha ili kufurahia pamoja na wapendwa wangu.

Maisha ni mwangu nimewahi kusafiri kuenda mahali pazuri sana pali nifanya ni kumbuke mda wote. Nilitembea sehemu yenye mandhari ya asili, mandhari tulivu na mandhari ya kuvutia. Milimani na hewa safi kulikuwa na utulivu mwingi wa wakarimu na vyakula vya asili vili vio vitamu viliokuwa vitamu zaidi na vyakupendeza latha yake ilikuwa nzuri. Ilifurahia kutembea kupinga picha ilikuweza kueka kumbukumbu zile na kujifunza utamaduni wa eneo lile kwa ufasaha. Safari hiyo ili nisaidia kupumzika akili vile vile kimwili kupata mawazo mapia na kudhamini uzuri wa dunia kwa undani.

Naam, mimi nimefuga ng'ombe kwa sababu ng'ombe ana faida nyingi kama vile maziwa na vitu vingine vingi vile vile ng'ombe atakusaidia kwa kukupa mbolea na ambayo ni nzuri kuweza kupanda mimea kama vile viazi, mahindi na mtama ng'ombe ni mnyama na ambaye hana gharama nyingi Ukimpa tu chakula ili aweze kushiba umchunie majani pale shambani umpe ataweza kukupa faida nyingi kama maziwa na vile vile ng'ombe ni mzuri kwa nyama na ngozi yake hutumika kwa kushonea viatu na kofia. Ng'ombe ndiye mnyama ambaye ninapenda kumfuga pale nyumbani na ninampenda zaidi kwa sababu ya ana manufaa mengi zaidi.

Naam nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kama vile pizza na posta kutoka italia Pizza ilinipendeza kwa sababu ina ladha nzuri na viungo mbalimbali kama jimbi na mboga. Pizza ni kitu ambacho kina ladha tamu. Pia nimewahi kujaribu chicken curry kutoka Asia Ilikuwa na viungo vingi na latha ya kipekee sana Mwanzoni ilikuwa tofauti chakula nilichozoea kama vile chakula kama ugali au mchele ndivyo vyakula ambavyo nimevizoea zaidi. Niliweza kujaribu chakula cha kigeni ili kuweza kujinufaisha na kuweza kujua vyakula vya nchi zingine vinavyokuwa na ladha au kama ladha ya vyakula vya kigeni inapendeza.

Naam, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni njia rahisi ya haraka ya kupata chile unachohitaji bila kuenda dukani vile vile unaweza kulinganisha bei kwa urahisi. Unapata kuchagua au chaguzi nyingi sabida inakuja hadi mlangoni pako, unaweza kuilipia pale. Njia hiyo huwa rahisi saya sana kuliko kuenda pale dukani na huwa ndio njia nzuri ya kuweza kutumia ili kuweza kuletewa msigo wako kwa njia rahisi bila kuchoka.

Naam, napokea maoni kutoka kwa wengine na nayachukulia kwa uzito zaidi na kueza kuyadhamini. Huwa nayasikiliza kwa umakini hata kama wakati mwingine yanakuwa magumu kusikia. Maoni hunisaidia kujifunza na kujiboresha na kuona mambo kwa mtazamo tofauti na wangu. Ninapokea maoni Ninapopokea maoni najitahidi kutotetea mara moja bila kuelewa chanzo cha maoni hayo na kuyatumia kuboresha kazi au tabia yangu. Vile vile maoni mengine yanaeza yakakusaidia kueza kujimarisha kikazi na kueza kujimarisha kwenye maisha yako na kubadilisha tabia yako ili uweze kuwa mtu mzuri na mchapa kazi.

Naam, mimi hujifurahisha kwa kufanya mambo yanayonipa amani na tabasamu, kushiriki furaha yangu na familia au marafiki zangu na kucheka pamoja, kusikiliza miziki ninayopenda kama vile country music au kuangalia filamu nzuri, wakati mwingine mimi hutazama mpira wa miguu kufanya shughuli ninazozipenda kama kutembea au kufanya mazoezi mepesi kama vile kukimbia huwa hobby zangu zaidi kujipa zawadi ndogo kwa chakula ninachokipenda au muda wa kupumzika, Ninaeza nikafanya mambo mengine kama vile kulala, ili kuweza kutuliza mwili wangu na kutuliza akili vilevile ili niweze kujituliza na kupata muda wa mapumziko.

Naam ninapofanya kazi na timu ya mbali huwa nazingatia mawasiliano mazuri na mawasiliano ambayo ni muhimu na mawasiliano ya uwazi nidhamu binafsi hutumia sana za mawasiliano kama barua pepe, simu au ujumbe mfupi, au mikutano ya mtandaoni ili kuhakikisha kila mtu yuko kwenye mstari mmoja Pia hupanga muda wangu vizuri kuheshimu ratiba na muda wa wenzangu ili tuweze kutembea kwa njia moja na kutoa taarifa za maendeleo ya kazi mara kwa mara.

Naam nawafahamu majirani zangu kwa kuwa ni watu na ambao ni watu muhimu kwangu na kwa maisha yangu majirani zangu ni watu na ambao sisi husaidiana kwa njia mbadala, kwa mawazo, kwa kifedha na vile vile kikazi Haswa kazi za nyumbani sisi husaidiana yuwapo ni kulima au kupalilia mahindi sisi husaidiana tunamaliza shamba la mtu mmoja tunaenda hilo lingine ili kuweza kusaidiana na kuinuana. Jirani ni mtu na ambaye ni mzuri kwenye maisha yangu na ninamfahamu vizuri kwa undani, kwa kina na kwa urefu. Jirani ni mtu mzuri zaidi na ni mtu ninayemfahamu vizuri.

Naam Napenda rangi ya samawati rangi hiyo huvutia zaidi na huwa ni rangi na ambayo ni maridadi Rangi ya samawati hutumika kwa vitu vingi hata kwenye mawingu yote huwa ni ya samawati ila tu iwapo kuna mawingu nambayo ni ya mvua huwa ni mawingu meusi au ya grey ila rangi ya samawati ndiyo rangi na ambayo naipenda zaidi na huwa inamuonekano mzuri vile vile kwenye chumba changu cha kulala nimeweza kunua vitu vingi vya rangi ya samawati Hata nguo zangu nyingi mimi hupenda nguo za rangi ya samawati kwa sababu ndio rangi ninayoipenda zaidi na ni rangi maridadi sana.

Najiona kama mtu wa ubunifu zaidi na kupenda kuwa mbunifu Napenda kufikiria njia mpya za kufanya mambo yangu au mambo yangu ya siri kutatua changamoto zangu na kuboresha kazi ninayoifanya iwe kazi maridadi Mara nyingine mimi hutumia mawazo mapya ili kujirekebisha kujaribu mbinu tofauti na kujifunza kutoka kwa wengine ili kupata matokeo bora na matokeo chanya na ambayo yataweza yakanisaidia kwenye maisha yangu ubunifu hunisaidia kwa flexible kufurahia kazi na kuleta mchango chanya kwenye timu au kwenye mazingira ninayoishi na kuweza kuyatengeneza mazingira yale kutumia ubunifu wangu Mimi ni mtu mbunifu na ninapenda kuweza kujiendelesha kimaisha kwa kutumia ubunifu wangu.

Naam mimi huisaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali na njia mbadala kama vile kuweza kuiinua na kuikuza kwa maendeleo kuweza kusaidia jamii yangu ili tuweze kujikimu kimaisha na kuweza kupata mazaobora iwapo ni mazao ya shamba au ni kifedha mimi huchangia zaidi kuweza kutoa fedha za kuweza kuendelesha jamii ili iweze kuwa inamuonekano mzuri na kutoa maendeleo na ambayo ni mazuri vile vile mimi huchangia mawazo mazuri na kuweza kupeana vitu nambavyo ni vizuri kuweza kuhaidiana vitu vizuri na kuvitimiza kwa wakati unaostahili Mimi sipendi kuwa mtu muongo na napenda kuisaidia jamii yangu ili iweze kuwa jamii nzuri na jamii itajika jamii iwe tajiri kila mtu aweze kujivunia kitu na ambacho ni chake na kitu chathamani kitu ambacho kinaonekana kuwa kitu kizuri.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu sana ni sera ya mawasiliano na heshima kazini, mnapoheshimiana na wenzako pale au timu yako pale kazini. Sera hii husaidia wafanya kazi kuwasiliana kwa uwazi, kwa heshima na kushirikiana vizuri bila wasiwasi. Pia nadhamini sera ya usawa na fursa sawa kwa sababu inahakikisha kila mfanya kazi anatendewa haki bila ubaguzi. Hii ni kitu na ambacho huwa ni kizuri huongeza motisha kufanya kazi, uaminifu kwenye kazi na vile vile humpa mtu motisha ili kuweza kufanya kazi ile vizuri kwa umakini na kwa moyo mmoja na kueza kutia bidii kwenye kazi ile.

Naam, napenda asali, ninaipenda kwa sababu ina ladha nzuri ya asali na pia ina faida nyingi kiafya huwa naitumia kwenye chai, mkate au wakati mwingine kama tiba ya kawaida wakati wa kikohozi au maumivu ya koo. Asali pia hunipa nguvu na hunifanya nijisikie vizuri. Asali huwa na ladha nzuri na ni tamu. Unaeza ukaitumia vile vile ikiwa kavu bila kutumia kitu kingine chochote. Mimi napenda asali zaidi kwa sababu ya utamu wake.

Wakati mwingi wangu wa mapumziko hupenda kucheza na watoto kwa sababu watoto ni watu na ambao wanakupa raha na mtazamo mzuri, wanaweza wakakuchekesha, huweza kuyasahau mambo na ambayo ulikuwa umeyarundikanisha kwenye kichwa chako, kwenye mawazo yako Watoto ni watu na ambao ni wazuri utakapokuwa ukicheza nao pale utaweza kufurahia, utaweza kujipa raha na muweze kufurahia kwa pamoja, kuweza kucheza mchezo yenyu. Haswa mchezo wa kandanda ni mchezo mzuri sana wa kuweza kucheza na watoto Watoto ndiyo mimi hupenda kucheza nao zaidi wakati wangu wa mapumziko au wakati wangu wa likizo, mimi hujumuika na watoto wa kijiji au watoto wa jamii yetu ili kuweza kujiburudisha pale tuweze kupata raha zote kwa pamoja.

Naam, ninaposhirikiana na timu hufanya mambo kadhaa ili kuhakikisha tunafanya kazi vizuri kwa pamoja na kwa usawa, kuskiliza mawazo na mauni ya kila mtu kwa heshima na kueza kuyafuata na kueza kuyakosoa mahali mtu yule atakapo kosea, kuwasiliana wazi kwa wakati ili kuepuka mkanganyiko, kugawa Kugawana majukumu kulingana na uwezo wa kila mtu kusaidia wenzangu pale wawanapohitaji msaada ili tuweze sote kuwa sawa na kumaliza kazi zetu kwa heshima kuheshimu mda tofauti na maamuzi ya timu vile vile huwa ni kitu na ambacho ni cha dharura saidi.

Naam, wakati wa mgogoro na mtu au mwenzangu, mimi hufanya mambo na ambayo ni mambo mazuri, kama vile kusikiliza kwa makini upande wa pili ili kuelewa tatizo halisi au tatizo li wapi, kujaribu kubaki mtulivu na kuepuka hisia kali zake, wakati mwengine mimi huzungumza kwa heshima na kwa uwazi ili kufikisha hisia na maoni yangu, vile vile kutafta suluhisho la pamoja badala ya kulasimisha upande mmoja. Hii hunisaidia kupunguza mkanganyiko na kurejesha uhusiano mzuri na mtu yule ili tuweze kuishi kwa amani umoja na nguvu na kuweza kusaidiana kufanya kazi vizuri.

Naam, ushauri na ambao ningeweza kumpa mtu mwingine ni hili awe mtu mzuri, mtu mwaminifu, mtu mchapa kazi na mtu mwenye heshima na hekima mtu na ambaye anaeza akaifanya kazi yake vizuri na kuweza kusaidia watu wengine haswa watu wasiojiweza mtu atakapofanya hivo atakuwa mtu mzuri na mimi hupenda tabia na ambayo ni tabia nzuri Mimi hupenda mtu na mbaye ana manufaa kwenye jamii kuweza kusaidia wasiojiweza na kuleta mabadiliko kwenye jamii ama kwenye mji wetu mtu yule atakapofanya vile mimi hunipendeza na kuweza kumthamini na kumpa heshima yake Ushauri na ambao nigemmpa mtu yuyo ni ili awe mtu mzuri na mtu wa kuaminika mtu mwenye mawasiliano mazuri na wenzake na heshima iweze kudumu vizuri na awe mtu mwenye hekima na mtu mwenye usaidizi kwenye jamii.

Naam, mimi hupendelea zaidi kwenda kwenye tamasha za muziki ili kuweza kuburudika na wenzangu Haswa miziki ya kitamaduni na ambayo hufurahisha na hufunza watu Tamasha zile mimi huweza kuzihudhuria ili kuweza kupata mafunzo na kuweza kuburudika Wakati mwingine sisi hucheza densi kulingana na mziki ule ni wa aina gani muziki ni kitu na ambacho mimi hupenda zaidi na napenda kwenda kuhudhuria tamasha ili kuweza kujifunza mambo mengi na kuweza kujifunza mambo ya kitamaduni.

Naam, mimi hutoa nafasi sawa kwa kila mshiriki, kutoa mawazo na hisia zao, kuwahamasisha watu kushirikiana kwa kufafanua malengo ya pamoja na umuhimu wa kazi za pamoja, vile vile kuanzisha mawasiliano ya wazi na ya heshima kati ya watu au kati ya wanatimu, kusherehekea mafanikio ya pamoja na kuwapongeza wanatimu kwa kujitahidi, kueza kufanya kazi vizuri na vile vile kueza kuinua mabadiliko ya kazi ile na kazi kuweza kupendeza.

Naam, ngufuzangu kasini ni mawasiliano mazuri naweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza wengine kwa makini. Vile vile ushirikiano ninapenda kufanya kazi kwa pamoja na timu na kusaidia wenzangu kufanikisha malengo ya kazi wanayohitaji. Ama pia uwezo wa kusuluhisha matatizo mengine inahitaji kutambua changamoto na kutofautisha njia mbadala za kuzitatua na vile vile wenzangu kujituma na nidhamu vile vile huhitajika nazingatia muda wa kuwajibika kwa majukumu yangu kwa ukamilifu ili kuweza kushirikiana nao vizuri.

Naam, napenda kusoma vitabu fia hadithi za maisha na mafanikio ili kuweza kuji elimisha na vinavyo nionyesha jinsi watu walivyoweza kushinda changamoto na kufikia malengo yao waliokuwa wakihitaji au waliokuwa na iliokuwa ndoto yao vile vile vitabu vya kujijenga kibinafsi hunitia moyo na kunisaidia kuboresha tabiaye yangu na ujuzi wa wangu vitabu vya sayanzi na teknolojia hunitia msukumo wa kuelewa mambo mapya na maendeleo ya dunia au mambo ya liokua mambo ya zamani ya dunia.

Ningependa kujifunza ujuzi wa mawasiliano ya kitaluma zaidi na wafanyekazi wenzangu ili niweze kuelezea mawazo yangu kwa uwazi saidi na kushirikia na vizuri na watu mbalimbali kazini Pia ningependa kuongeza ujuzi wangu wa usimamisi wakati wa miradi vile vile ili niweze kupanga na kutekeleza majukumu kwa ufanisi zaidi na kwa wakati unaostahili Zaidi ya hayo napenda kujifunza kuhuzu teknolojia mpya ili kuongeza viwango vyangu vya kutumia vifavya kiteknolojia kama vile kompyuta Hasaa matumizi ya zanaa za kidigitali zinazo nisaidia kazi za kila siku kama vile kompyuta au vile vile simu kweza kutuma baru wa pepe.

Naam mandhari nzuri nambayo nimewai kuona ni milima yenye rangi za kijani na rangi za samawati au buluu senye mawingu laini angani ambayo hutowa hisia za amani na utulivu kwenye binadamu file vile pwani yenye mchanganyiko muupe na maji ya bahari ya nayongaa ambapo mawimbi ya napiga taratibu kwenye pwani vile vile bustani za maua yenye rangi nyingi na maua ya kupendeza yenye harufu nzuri, huvutia, ndege, nyuki na vile vile watu wengine. Jiji wakati wa machoeyo ambapo taa za jiji uangaza na kuanga kwa rangi ya waridi na machungwa. Vile vile huwa ni mandhari na mbayo huwa nzuri saidi na huwa mandhari hiyo hupendeza sana.

Naam rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya waridi au ile ya samawati rangi zile huwa zina mvuto zaidi na huwa zina muonekano mzuri haswa rangi ya waridi hutumika pale panapo maridadi au panapo wekwa vitu vya umaridadi kama vile kwenye harusi Rangi ya waridi hutumika zaidi kwa zile vitambaa za kuweza kurembesha Kwangu mimi vile vile hupenda rangi ya samawati kwa sababu ni rangi ambayo mawingu yote huwa ni ya rangi ya samawati. Ila tu wakati wa mvua ndiyo mawingu hubadilika na kuwa mawingu meusi au mawingu ya grey ila rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya waridi na rangi ya samawati hizo ndizo rangi mimi hunipendeza zaidi na zina mvuto mzuri.

Naam, nina utaratibu wangu wa kunywa maji. Iwapo ni siku za jua au siku za joto. Mimi hunywa maji kila wakati. Ila wakati wa baridi, mimi huweza kujiepusha na kunywa maji mengi ili nisije nikapatwa na magonjwa au marathi. Wakati wa jua kali, mimi hutumia maji muda mwingi, ninapoenda kujistarehesha au kupunga unyunyu chini ya mti. Mimi huenda na maji yangu ili niweze kuyakunywa kutuliza joto. Iwapo ni wakati wa baridi. Mimi huchemsha maji au kutumia kinywaji moto ili kujiepushana na madhara ya baridi.

Naam, mimi ni mpiga kura halisi au mpiga kura sugu. Mimi huwapigia viongozi na ambao ni viongozi wana muonekano mzuri. Viongozi na ambao ni wachapa kazi. Viongozi na ambao wana wananini nzuri ya kueza kusaidia wanainchi na kusaidia nchi. Viongozi na ambao manifesto yao inaeza ikasaidia watu na kueza kuisaidia jamii na kusaidia inchi kwa kuleta maendeleo. Mimi fiongozi wale huwapigia kura kwa haraka ili waeze kutuletea maendeleo Mimi hupiga kura iwapo tu ninaona kiongozi yule ni muhimu na ataweza kuisaidia inchi na kuleta maendeleo katika inchi na kubadilisha inchi iwe inchi nzuri na enye muonekano mzuri.

Naam, mimi hufua nguo zangu mara mbili kwa wiki kwa sababu ya kazi zangu si kazi za uchafu. Iwapo tu nimeweza kufanya kazi na ambayo ni ya uchafu kama vile kazi ya shamba au kazi inayohusikana na vumbi nyingi ndiyo huwa mimi nafua nguo mara tatu au mara nne kwa wiki. Ila kazi zangu nyingi ni za ofisini au kazi za mtandaoni Kwa hivyo mimi sina mazoea ya kufua nguo zaidi kwa wiki nafua nguo mara mbili peke yake na kufanya kazi zile za ofisi Kwa sababu si kazi za uchafu na nguo hazitapata uchafu huo mwingi.

Naam rangi nzuri kwa ukuta wa chumba ni rangi nyeupe kwa sababu huongeza mwanga kwenye nyumba na kupa nyumba iwe na muonekano mzuri vile vile nyumba hile kuongeza mwangaza ili kuwa maridadi Rangi nyeupe ndiyo rangi nzuri kwa kuweza kupaka kwenye chumba kuliko rangi ambayo hutumika na ambayo ni rangi ya cream watu wengi hupenda kuitumia zaidi ila kwangu mimi ningependelea zaidi kuweza kutumia rangi nyeupe kwa sababu rangi nyeupe ni rangi maridadi sana.

Naam mimi hutumia programu mbalimbali kama vile program za mziki kama spotify au youtube mziki kwa kusikiliza mziki ni nayoipenda vile vile mikutano ya mtandaoni kama zoom au google meet Kwa kazi au masomo na vile vile kuweza kuwasiliana na wengine kupitia masomo vile vile kwa siku huwa mimi natumia saidi programu ya whatsapp au programu nyingine za ujumbe kwa kuwasalimia au kuwasiliana na familia na marafiki kuweza kujuliana hali kweza kujua mtu ameshindaje aliamkaje programu hizo mimi huzitumia saidi kwa siku hili kuweza kujua watu wanavyoendelea na kuweza kujinufaisha mimi mwenyewe kwa kusikiliza nyimbo na vile vile kwa masomo.

Naamu, ninapenda haina ya keki ya chokolate zaidi kwa kuwa inalatha nzuri. Latha yake tamu na yenye utamu wa choklete ufanya keki. Hiyo kuwa ya kipeke na ya kufurahisha. Unapokuwa na sherehe au wakati wa siku yako ya kuzaliwa. Unaponunua keki hilo ya choklete husaidia watu kweza kufurahia na nitamu zaidi na latha nzuri. Pia napenda keki ya vanila kwa sababu ni laini na inaweza kuganishwa na viungo au kuunganishwa na viungo vingine kama matunda au jimbi la cream. Keki hizi hunifanya ni jisikie furaha hasa wakati wa kusherehekea siku za kusaliwa au matukiu maalumu. Tunapo sherehekea na marafiki zangu vile vile na familia yangu.

Naam nimewahi kuona bahari bahari ya Indian Ocean ambayo ni bahari kubwa upande wa East au upande wa Afrika mashariki bahari ile huwa kubwa zaidi na yenye muonekano mzuri maji enye mwanga mzuri maji ya chumvi ambayo ni maji mazuri ya kuweza kuogelea Mimi wakati wangu walikizo huenda kutembea hili kuweza kuona bahari ile Wakati mwingine utapata mawimbi ambayo ni ya kufurahisha Unaweza ukajiburudisha pale kwa kuona maji ya navyo changanyika na mawimbi na kueza kupelekwa kwa kasi na mawimbi Mimi hupenda zaidi kuweza kuenda kujituliza pale kwa kueza kuiangalia bahari ile ili niweze kufurahia.

Naam, ninaishi mahali panapokuwa na utulivu mzuri na mazingira mazuri nambayo niya kupendeza na watu wanajishugulisha kwa shuguli zao za kila siku kwa amani vile vile napenda Pia kwamba kuna huduma muhimu kama vile maduka, shule na vituo vya afya karibu Hivyo ni rahizi kufikia mahitaji ya kila siku vile vile pale wameweza kusingatia hali ya usalama vizuri ili tuweze kuwa na usalama mzuri na kuweza kuhudumiwa vizuri Fituo vile vya afya ni vituo vya buri Unapokuwa, unaugua ama mtu kwenye jamii anaugua Upelekwa pale na kuhudumiwa vizuri bila malipo yoyote.

Naam, mimi hupenda kujifunza zaidi kuweza kupiga gitaa ili niweze kujiimarisha na kuimarisha viwango vyangu vya kupiga gitaa ili hata nitakapoitwa kwenye miziki ya kitamaduni niweze kupiga gitaa vizuri na kuweza kuwatumbuiza watu vizuri kwa upigaji wangu mzuri na ambao upigaji ulio bobea na upigaji ulioenda shule Wakati wangu mwingi mimi hupenda kujifunza kupiga gitaa au kuenda kwa watu wenye uzoefu wa kupiga gitaa ili waweze kunifunza na kunipa maadili na kunionyesha vile na ambavyo nitakavyo fanya ili niweze kuimarisha upigaji wangu wa gitaa gitaa mimi hupenda zaidi kwa sababu ni kitu na ambacho ni rahisi kukipata na unaweza ukakipigia mahali popote ulipo.

Naam, mda wangu wa mwisho mimi huweka ratiba kugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogondogo na kuweka mda maalumu wa kuzimalizia vile vile kuzingatia vipaombele kufanya kazi za muhimu kwanza ili kuhakikisha zimekamilika kwa wakati unaustahili kujituma na nidhamu kwa makini na kazi na kuepuka kuchelewa au kusitisha kazi bila sababu Mimi hupenda kuzieka kazi zile vizuri na kuweza kuzimalizia kwa wakati unaostahili ili nisieze kupata murundikano wa kazi nyingi mimi huzimaliza kwa wakati au kuzipanga ziwe kazi ndogo ndogo ili nieze kusifanya vizuri na kwa wakati unaostahili.

Naamu, mimi hupenda vilamu zenye vita, haswa vilamu za wa China au wa Japanese Kwa sababu vilamu zile ndizo vilamu nambazo huwa na vita nzuri, vita nambayo ni ya kufutia, vita ya vichekesho Unaweza ukaona watu wanapigania mahali juu mahali yata we unaona uwezi ukastahimili kusimama pale Ila wawo hupigania pale, huwa wanasimama pale vizuri bila kuanguka Filamu zile hunipendeza saidi na kuweza kunipa vichekesho Munapukua na marafikiza kwa mukitazama filamu zile huwa zinafurahisha saidi na kuwapa raha vile vile huwa zinafunza kuweza kupamtu vitu nambavya unaeza kafanya pale nyumbani Wapo ni kuweza kuongeza ujuzi wako wa kuweza kujikinga au kuweza kujikinga na wezi unaeza ukajifunza style zile pale.

Naam, mimi hupenda kusafiri kwa GPS kwa sababu GPS ni kitu na ambacho kitakuonyesha mahali unapotaka kuenda hautaweza kupotea. GPS na Google Map ni kitu kimoja kwa sababu husaidia mtu kuweza kujua mahali na ambapo anapotaka kuenda ama mahali na ambapo ametoka. Unaeza uka Google pale uweze kuangalia kuona locations na ambazo unataka kueza kuenda. GPS ndiyo kitu na ambacho mimi hupenda kusafiri nacho mda wangu ninapotoka kuenda kwenye safari mimi hutumia GPS.

Naam kwa muda wangu wa mapumziko mimi hupenda kutembea pwani za bahari ambapo mawimbi ya napiga na upepo mwanana unavuta pumzi nzuri na kuweza kupata utulivu pale kupata hewa safi penye pwani za bahari huwa ni pazuri zaidi kwa sababu unaeza ukajitulizia pale kuondoa mzongo wa mawazo pale pana hewa safi Hapa na joto jingi wakati mwingine unaweza kujitolea uweze kuongelea na ujipe raha pale au unapokaa pale kwenye ufuoni mwa bahari ya uponi ya bahari Ukisikiza ngoma zako na ambazo ni ngoma tulivu, miziki na ambayo ni mitulivu Unaweza ukajistarehesha pale vizuri na kuweza kupumzika pale Kwa hivyo pale ndipo mahali mimi hupenda zaidi kutembea wakati wangu wa likizo au wakati nina msongo wa mawazo Naeza kutembea pale ili kuweza kupunguza mawazo.

Naam, mimi hupenda baridi ya wastani na ambayo si baridi sana kwa sababu kunapokua na joto au joto jingi huwa mtu hupata udhaifu na uchovu kwa haraka. Kwa hivyo mimi hupendelea zaidi baridi ya wastani na ambayo ni baridi nzuri ili kuweza kujituliza au kukaa nje kuweza kupata hewa safi kupumua hewa safi na kuweza kujiburudisha pale kutoa uchovu na kupunguza mawazo mengi pale nje Kuna pukuwa na kijibaridi na ambacho ni cha wastani mzuri.

Naam, mimi huandaa tarifa zangu kwa mjia mbadala kama vile kukusanya tarifa au kusanya tarifa muhimu kutoka kwa vianzo mbalimbali ili kuhakikisha ripoti ina taarifa sahihi na kamili vile vile kuandika kwa luga rahizi na wazi ili kila msomaji aweze kuelewa bila shida yoyote kutumia takwimu, jeduali au grafu kuonyesha habari kwa njia ilio eleweka zaidi na kuweza kusaidia kila mtu aweze kuelewa habari zile Hio ndizo njia mimi hutumia zaidi kuweza kuweka ripoti kazini.

Naam, ninapenda majira ya masika kwa sababu pale unaweza ukapanda mimea yako iweze kunawili vizuri au mimea na ambayo iliyokua imepandwa na ikakosa mvua kwa siku nyingi Majira ya masika itakapofika mimea ile huweza kunawiri na kukua vizuri na kutoa mazao mazuri Majira haya hutoa hisia za kuanza upya na nguvu mpya baada ya baridi kali za majira ya baridi Pia ni rahisi kufanya shughuli za nje kama kutembea kucheza au kufanya kazi kwa sababu joto si kali wala baridi sana Nimi hupenda majira ya masika kwa sababu husaidia sana.

Naamu kifaa na ambacho siwezi kuhishi bila chakiteknolojia ni simu Kwa sababu simu ndiyo mambo yote kwa maisha ya kisasa kuweza kuwasiliana na jamii yako iwapo ukombali au kuweza kutuma ujumbe au kutuma salamu simu ndo kifaa na ambacho mtu haizi kuhishi pasipo kunye maisha haya ya sasa kwa sababu ndiyo mambo yote kuweza kuwasiliana na wenzako kutuma jumbe za kasi au kuweza kupanga ratiba za kasi unatumia simu simu ndiyo kifana ambacho hutumika zaidi na watu wengi hasua kuweza kuwasiliana au kujuliana hali kwenye familia kwenye kazi kujua kazi naendeleaji na vile vile kuwasiliana na rafiki na jamaa zako.

Mimi hutumia mfuko wa kitambaa au begi la kununua badala ya mifuko ya plastiki. Wakati wa kuenda kununua vitu ambavyo nahitaji pale kwenye duka vile vile kuepuka bidhaa za plastiki zinazotumika mara moja kama vikombe vyangu na vijiko vya plastiki kurekebisha au kutumia tena plastiki zilizopo badala ya kuzitupa mara moja vitu vile mimi huweza kuzihifadhi vizuri wakati zinapoharibika mimi huzikusanya mahali pazuri ili kuweza kuzitupa au kuzipeana kwa watu wanaokota plastiki zile ili kuenda kuzipeleka kwenye viwanda na kutengenezwa upya ili ziweze kutumika tena.

Naam mimi hupenda kufuata matukio ya kimataifa ili kuweza kujua taifa linavoendelea ama dunia inapoaendelea vile vile kuweza kujua mambo na ambayo yanaendelea mambo na ambayo ni mapya katika nchi za nje Kupitia miferiji ya tv kama vile cnn bbc na aljezera husaidia sana kuweza kupata matukio haya vile vile unaweza ukayatafuta kwenye mitandao kama vile facebook au youtube huleta vitu kama hivyo ili uweze ku kuziona na kufuatilia kwa umakini na kuweza ku kujua ni nini kinachoendelea katika dunia na vile vile uweze kujifunza mambo mengi kwenye mataifa ya nje.

Naam, mimi hupenda somo la kiswahili zaidi kwa sababu somo lile lina mafunzo mengi Unaweza ukasoma maana ya fasihi, upate pale methali, mashairi na au vitendawili kiswahili ni somo na ambalo mimi hupenda zaidi hata nilipokuwa pale shuleni nilikuwa nikihitimu somo hili sana kiswahili napenda zaidi kwa sababu ndio lugha na ambayo tunayetumia zaidi humu nchini kiswahili ni lugha na ambayo au ni somo na ambalo mimi ulipenda zaidi na mara nyingi hupenda kujifunza kiswahili kwa kupitia vitabu mbalimbali kwa kusoma hadithi na story na ambazo ni nzuri.

Naam, ututoni mwangu nilipenda kuweza kujumuika na wenzangu tuweze kucheza Mi nilipenda michezo na ambayo ilikuwa michezo mizuri, michezo ya kujificha hili tuweze kutaftana au michezo ya kuweza kupikanisha vyakula vya matope, ulikuwa ni mchezo nambao watoto wengi tulikuwa tukiupenda na kuucheza mara nyingi au kila siku Mchezo ule uliku ukivutia saidi na kukua ulikuwa ni mchezo nambao ulikuuna chezo na watu wengi na mchezo wenye furaha Unapocheza mchezo ule wa kupika vyakula vya matope Mlikuwa na raha nyingi na kujiona watu wazuri, kujiona watu wa familia nzuri utotoni nilipenda vitu na mbavyo vilikuwa ni vizuri kama vile kucheza mchezo mbali mbali na mchezo mzuri, mchezo ya kufuraisha na kutueka pamoja.

Naam napenda biolojia kwa sababu linanifundisha kuhusu maisha ya viumbe hai jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi na jinsi viumbe wengine wanavyoishi na kuendana na mazingira yao vilevile somo hili ni somo nzuri kuweza kuvumbua mambo mengi ya dunia Pia biolojia hutoa maarifa kuhusu afya ya binadamu, magonjwa na jinsi ya kuzuia magonjwa ili Tusije tuka patwa na magonjwa yale, jinsi ya kuepuka magonjwa yale au kujikinga na magonjwa yale ambayo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Biolojia ni somo ambalo nalipenda katika sayanzi kwa mafunzo mengi.

Naamu mtu hupaswa kuoga asubuhi au jioni Haswa wakati unaweza kufanya kazi ngumu unapaswa uoge marambili kwa siku Iwapo hujefanya kazi ambazo ni ngumu unapaswa uoge mara moja kama umetulia tu nyumbani au kutulia pale hauna kazi nyingi za kufanya inapaswa uoge maramoja kwa siku ambapo ni jioni Iwapo uko kazi ambayo ni kazi chafu au kazi ya shamba ambayo inauchafu mwingi unapasu uoge ya subuhi na jioni au uoge jioni peke yake kwa sababu mida ya subuhi unaenda kasini hawezi kuenda kasini ukua msafi Ukioga jioni inatosha asubuhi uweze kutoka na kuenda kazini Kuoga kila siku huwa kuna saidia mwili na kutoa jasho na kuweza kufungua mashimo ya mwili ili kuweza mwili uweze kupumua vizuri.

Naam utaratibu wangu wa kila jioni huwa ni rahisi na unalenga kupumzika na kujiandaa kwa siku ijayo wa kawaida Huwa nafanya hii vitu na mbavyo ni muhimu kama vile kumaliza kazi au masomo na hakikisha nimekamilisha mambo muhimu ya siku kwa wakati unaostahili au mambo ya ofisi vile vile kupumzika na burudani hii inaweza kuwa kusoma kitabu, kuangalia kipindi cha televisheni au kusikiliza msiki mnyoofu na msiki mtulivu Wakati mwingine kupata ilikula chakula na familia yako vile vile ni vizuri na kuweza kujuliana hali na kupeana mawaidha nambayo ni mawaidha ya kusaidia.

Kitu nambacho hunifanya mimi nicheke ni wakati natazama video fupi fupi kwenye mitandao au programu kama vile tiktok ama facebook kuweza kutazama hizo video fupi nambazo ni za vichekesho hunifanya mimi kucheka zaidi na kunipa furaha. Videos ile hua ni video tamu na video nzuri unapozita sama hupa mtu furaha nzuri na kweza kumpa mtu kweza kusahao mambo na ambayo alikuwa akiya kumbuka na kupunguzia mtu msongo wa mawazo video zile hua video nzuri na video tamu na hupa mtu vichekesho zaidi na kufanya mtu acheke mda mrefu.

Naam, malengo yangu kwa kazi yangu ni kufanya kazi kwa bidii na kuwa kufanizi ili kuhakikisha napata matokeo mazuri na kuweza kuiendelesha kazi yangu vizuri kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wangu ili niwe na uzoevu au uwezo zaidi kasini kutoa mchango mzuri kwa timu na kusaidia kufanikisha malengo ya shirika kupata maendeleo ya kitaaluma kama kupanda cheo na au kupata majukumu makubwa ili kuweza kuendelesha kazi ile vizuri.

Naamu, kile kitu nambacho mimi hufanya ili kueka hafiya nzuri ni kama vile kula matunda nambayo ni matunda enye kusaidia mwili kukula viyakula vizuri vinyo proteini na vitutubishi vizuri vile vile kufanya masoezi kila mara husaidia kueka hafi ya vizuri kama kukimbia kuenda kwenye jimu na vitu vingine vizuri Mimi hutumia matunda nambayo ya na virutubishi vizuri vya kueza kusaidia hafiya yangu ilieze kuwa afya dhabiti na kueza kujenga mwili wangu. Vyakula nambavyo mimi hutumia zaidi ni vyakula vienye madini nambayo yataeza kunisaidia nakuweka afya yangu ikiwa imara.

Naamu, mimi hupenda mahali pa kimya kwa sababu mahali pa kimia ni mahali pazuri pakueza kutulia pale Unapokuwa umechoka ukipata mahali pa kimya ni pazuri zaidi kueza kutulia pale kuondoa msongo wa mawazo na ili kueza kujiparaha pale Ukiwa na kinywaji cha baridi kama vile juizi ya maembe au ya machungwa au maji baridi unapotulia pale ukisikiza mziki wa country music pale huwa husaidia mtu zaidi kweza kujituliza pale na kweza kupata nafuu ya haraka.

Naam, mda mwingi mimi hununua vitu kupitia simu kwa sababu simu ni njia rahizi ya kuweza kununua bidhaa haswa kuweza kuagiza uletewe hadi hapo mlangoni. Mimi mda wangu mwingi hutumia simu ili kuweza kuagitha kuagiza bidhaa na ambazo ni bidhaa nzuri na vile vile nitaeza kujua bei kabla ya kuweza kuagiza bidhaa zile. Mimi hutumia simu yangu mara nyingi kweza ku kuletewa vitu na ambazo ni meeza kuagiza na vinafika kwa wakati unaostahili bali havichelewi zaidi hutumia kutumia kununua vitu kupitia simu ni njia rahisi na njia ya haraka.

Naam chukumu na ambalo napenda zaidi kazini ni lile linalo nihusisha kwa siziliana na watu au wafanyi kazi wenzangu kushirikiana nao vizuri kutatua matatizo au kufanikisha malengo ya pamoja kwa umoja na nguvu pia napenda kazi zinazohitajika kutumia ujuzi wangu wakamupanga na kuweza kuziorodhesha vizuri kutafuta tarifa nzuri na ambazo nisa kusaidia na kutatua changamoto kwa njia mbadala ili tuweze kukaa kwa njia inayostahili Hii inanifanya nijue au nijisikie na furahia kazi yangu na pia kuweza kuisimamia kazi vizuri.

Naam, napenda kumla samaki kwa sababu samaki yanaladha nzuri na nyama yake huwa tamu, vile vile mafuta ya samaki husaidia mtu kwa kuweza kumfungua akili, inaeza ikakupa akili na ambayo ni akili nzuri mafuta ya samaki huwa ni dawa vile vile dawa ya kifua Mimi hupenda kula samaki kwa kula kwa ugali au kumla kwa kitu kitoweo kingine kama vile chapati au mchele Samaki huwa ni mnyama analadha mzuri na nyama yake huwa tamu sana.

Mboga na ambazo mimi hupenda kukula wakati wangu mwingi ni skuma, mchicha na managu mboga zila za kienyeji husaidia mtu zaidi kwa kuweza kuongeza damu haswa managu husafisha damu na kuweza kuongeza damu Mimi hupenda zaidi kutumia mboga iso kwa sababu ni mboga laini mboga nyororo na zinaeza zikala kukula ugali vizuri Ani mboga nambazo sina virotubishi vingi na kuongeza afya muilini na kukusaidia kuweza kuongeza afya yako na kuimarisha afya yako vizuri. Mboga zile ni muhimu zaidi na mimi huzipenda kula saidi wakati wangu mwingi. Haswa iwapo ni nakula ugali, mimi hupenda kutumia mboga za kienyeji sana.

Naam kipindi na ambacho mimi hupenda kutazama zaidi ni kipindi cha Selina au Hulabaloo vipindi vile huwa ni vipindi vizuri vipindi vya vichekesho haswa kipindi cha Selina huwa na mafunzo mazuri na mandhari yake ni nzuri mahali na ambapo wameweza kwa kuchezea kipindi kile nyumba na ambazo wanazitumia huwa ni nyumba za kifahari banama na ambazo ni maridadi na huwa ni wachezaji wazuri vipindi vile huwa mimi nazipenda zaidi na kupenda kuzifuatilia ili niweze kujua kwa undani vile kipindi hicho kinaendelea vile vile Hulabaloo, vile vile huwa ni kipindi na ambacho ninakipenda zaidi kwa sababu ya wachezaji wale Huwa ni wachezaji wazoefu na wenye haiba ya juu huwa wanachekesha zaidi vipindi vile viwili mimi ninavipenda zaidi kuweza kuvitazama.

Naam mimi hupenda mziki mtulivu kama vile mziki wa country music kwa sababu Sidhani kama kuna mziki ingine mtulivu kushinda country music country music unaposikiza wakati ule una uchovu mwingi au wakati umechoka huweza mziki ile hua inakutuliza vizuri inakuondolea msongo wa mawazo Inachochea ka usingizi unakushika na unaeza ukalala usingizi mzuri ukisikiza nyimbo zile za country music Sile ndizo nyimbo mimi ni nazopenda zaidi na ni nyimbo tulivu nyimbo ambazo zinakupa mafunzo, mafunzo nambayo ni mazuri, country music ndiyo nyimbo ni nayopenda zaidi.

Naam mimi hushiriki katika jamii yangu kwa mitazamo mbalimbali au kwa faida mbalimbali kuweza kusaidia wanaohitaji usaidizi napenda kusaidia watu walioko katika mazingira magumu kwa kuwatoa msaada au kutu kuwatolea msaada wa chakula mavazi au ushuru pale inapoweza vile vile kushiriki katika miradi ya jamii ili kuweza kuimarisha miradi ya jamii na kuweza kuimarisha uchumi na vile vile kuweza kupaa uchumi wetu uweze kuinuka ninajitolea kushiriki katika shughuli za jamii kama usafi wa maeneo ya umma, kupanda miti, maua, kusafisha eneo, kusafisha mazingira ili yawe mazingira safi. Hayo yote mimi huweza kushiriki ili tu nione jamii yetu imekaa maisha na ambayo ni maisha mazuri.

Kitu na ambacho mimi hupenda kufanya zaidi na familia yangu ni kuweza kutulia pamoja, kusherehekea, siku na ambayo tumeweza kuipata, mwenyezi Mungu ameweza kutupa siku njema kwa pamoja, siku hiyo mimi hupenda kusherehekea, ili tuweze kupika vyakula na ambavyo, tunavyopenda, tuweze kuula vizuri, kuwasiliana vizuri, kujuliana hali, kuweza kupeana hadithi nambazo ni nzuri, kupeana mawaidha nambayo ni ya kusaidia, au vile vile hata kufanya kazi na familia huwa ni vizuri zaidi na napenda kuweza kushirikiana na familia yangu ili tuweze kukuzana kimaisha na tuweze kuendelesha familia yetu vizuri.

Naam, chumba na ambacho mimi hupenda zaidi ni sebuleni kwa sababu sebuleni ni mahali na ambapo hukutanisha familia na wageni. Napenda sebuleni kwa sababu ni mahali ambapo familia inakusanyika pamoja kuzungumza, kutazama televisheni na kupumzika baada ya shughuli za siku. Sebuleni huwa ni mazingira mazuri, samawati au rangi nyepesi, zinazo tuliza pale na vile vile sebuleni ni mahali na ambapo pa kulia chakula mkiwa mmetulia kuweza kujuliana hali iwapo kuna wageni mnaweza kujuana vizuri kwa undani. Na vile vile kuweza kuongea mambo na ambayo ni mambo muhimu.

Naam kitu ambacho mimi hupenda kununua zaidi kupitia simu ni vitu ambavyo ni vya dhamani kama vile chakula na ambacho ni kizuri kama pizza au vyakula vingine na ambavyo havipatikani kwenye maduka ya kawaida unapohitaji pizza unaeza ukaiagiza kwa simu na uletewe hadi hapo mlangoni ama vile vile unaeza ukaenda pale na ambapo pizza hupikiwa uweze kuichukua Mimi hupenda kununua pizza zaidi kwa sababu inaladha nzuri na muonekano wake ni mzuri na ni tamu vile vile na mtu anapoikula hupata ladha nzuri na kuweza kujiburudisha ukila pizza.